Unaweza kununua tiketi za Tokyo kupitia tovuti rasmi za mashirika ya ndege. Kam vile Japan airline au hata kupitia wakala wa kusafiri mtandaoni kama Expedia au Skyscanner. Pia unaweza kuangala tiketi kupitia mashirika ya usafiri ya ndani ya Tokyo.